Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya maana na familia yangu kama kula pamoja, kuzungumuza na kucheka. Wakati mwingine tunatazama filamu au kutembea pamoja ili kupumzika. Muda huo hunifanya nijisike salamu na mwenye furaha Kwa sababu familia hunipa msaada na upendo kufanya mambo pamoja huimarisha uhusiano wetu na kunifanya nithamini zaidi kuwa na familia.